Napenda aina mbalimbali za filamu, lakini hasa filamu za hadithi za kweli na za kusisimua. Filamu za hadithi za kweli hunisaidia kujifunza mambo mapya kuhusu maisha na changamoto za watu wengine na pia kuniguza kihisia. Pia napenda filamu za kusisimua na za kufurahisha kwani hunifanya nisahau matatizo ya kila siku na kufurahia wakati wastarehe. Wakati mwingine mimi hupenda pia filamu za vichekesho kwani hunipa furaha na vicheko visicho na kikomo. Kwa ujumla, aina ya filamu ninayopenda ni ile inayonilaetia msisimuko kujifunza na furaha kwa wakati mmoja.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu napenda kufanya hivyo kwa njia ya pamoja na wenzangu. Mara nyingi tunashiriki furaha kwa kushukuru kia mshiriki kwa jitihada yake na mchango wake. Tunaweza kufanya sherehe ndogo kazini kama chakula cha pamoja au vikao vya furaha ili kutambua mafanikio. Pia ni muhimu kusherehekea mafanikio haya ili kuhamasisha na kuongeza motisha ya timu kwa kazi zijazo. Sherehe hizi zinasaidia kuimarisha uhusiano wa kikazi, hukuza mshikamano wakini na kufanya kila mshiriki ajiskie kuthaminiwa. Kwa hakika, kusherekea mafanikio ya pamoja kunaleta furaha na umoja zaidi kazini.